Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Nikiziangalia nahisi utulivu mkubwa na furaha ya pekee. Usiku ukiwa kimya, nyota zinanifanya nitafakari maisha, ndoto zangu na ukubwa wa ulimwengu. Zinanikumbusha kwamba dunia ni kubwa na bado kuna mambo mengi mazuri ya kugundua. Kuangalia nyota hunipa matumaini, hunituliza moyo na hunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile.